Mimi huangalia video mtandaoni kwenye majukwaa kama YouTube kwa sababu kuna aina mbalimbali za video kutoka burudani, michezo, elimu, hadi muziki. Pia wakati mwingine huangalia video kupitia Instagram, TikTok, kwa mambo mafupi ya kuchekesha na pia ya kuvutia.

Napendelea kuvaa suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa, ni starehe na inafaa kwa shughuli za kila siku. Pia inatoa uhuru wa harakati na inalingana na hali nyingi kama vile kazi, matembezi au mikutano ya kirafiki.

Ninaenda maktabani mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Huwa ninaenda maktabani ili kusoma vitabu, kufanya utafiti, na kujiendelea kielimu. Mazingira ya maktaba huwa tulivu na yenye utaratibu. Jambo linalonisaidia kuzingatia zaidi na kuelewa ninachokisoma. Pia maktaba hunipa nafasi ya kupata vitabu na taarifa mbalimbali. Ambazo ni rahisi kuzipata nyumbani. La hasha.